Mimi nalala kwa masaa masita usiku. Kwani usiku nakuanga na kazi mingi za kufanya. Kwani? Nafanya shughuli mbalimbali usiku ili ninapo amka asubuhi. Nisipate changamoto ya kuchelewa kuenda kazini. Usiku kwanza kabisa namaliza kazi zangu mimi kibinafsi. Na vilevile mimi kama mwandishi pia nafanya kazi yangu ya uandishi kabla nilale. Pia naingia mtandaoni ili nione ni nini ama ni yepi ambayo watu wanaosoma vitabu vyangu ambavyo nimeandika kama tamthilia na riwaya. Ama vile vitabu ya kihadithi. Ni nini wanachotaka niongeze ama ni nini wanachotaka niondoe. Hivo basi. Usiku mimi nawashughulikia. Pia mimi napenda sana kutazama televisheni usiku. Kwanza napenda sana kuona habari vilevile habari ya saa tatu. Kwa mfano, napenda kutazama televisheni, nikitazama habari ya Citizen, habari ambayo pia yanaletwa pale na Jeff Koinange. Ni habari mazuri mno. Hivyo basi pia habari hiyo inapenda sana kuchukua muda wangu. Pia usiku mimi napenda sana kuushughulikia usafi kwanza, naosha vyombo vyangu usiku ili napoamka asubuhi nipate muda rahisi wa kuenda kazini. Pia napapasa nguo zangu usiku na pia natoanisha viatu ambavyo mimi nitavaa ili napoamka asubuhi nipate muda rahisi. Pia mimi hupika kiamsha kinywa changu usiku. Kwanza napenda sana kupika chai. Napoamka asubuhi, mimi naoga tu navaa nguo, nanywa chai kisha naondoka kuenda kwa kazini. Usingizi unanisaidia sana kwani ninapolala mimi husahau mambo mengi. Kwani wakati mwingine mimi nakuwa na mawazo ya kazi. Hivo, basi napolala napunguza mawazo yangu yanayotokana na kazi ambayo mimi nafanya. Kwanza vilevile, napolala mimi nasahau mambo yale maovu ambayo mimi nakutana nayo pale katika mtandaoni wa kijamii. Vilevile, usingizi hunisaidia sana kuboresha afya na pia kuboresha mwili yangu. Pia usingizi hunisaidia sana kupata muda rahisi wa kufanya kazi zangu kwa mchana kwani nisipolala usingizi wa kutosha usiku napata muda mgumu sana. Sana sana pale kazini ninapokuwa siwezi fanya kazi yangu kwa umakini kwani nashtuka nimelala. Hivo basi mimi napenda sana usingizi ya kutosha. Vilevile napenda sana usingizi ya kutosha sababu inanisaidia sana kwa afya yangu ya akili. Hivo basi naweza makinika sana pale kazini na nifanye yale ambayo yanatakikana.